Ndiyo, napenda kwanda milima, kunafanya nijisikia huru na kuna nisaidia kutuliza mawazo yangu yote. Napenda hewa safi, utulivu wa asili na mandhali mazuri ninayoyaona njiani. Ile furaha ya kufika juu baada juhudi nyingi, huu ni pamani na kunifanya nijivunie. Pia hunipa muda wa kujitafakari na kujiondua kwenye masongo ya maisha ya kila siku na kuweza kufikiria mambo mwingine kwa kutika hewasafi.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga muda wangu vizuri kila siku. Nimezoea kuamka mapema kueka vipaumbele vya siku na kutenga muda wa kupumzika na kujitunza. Hii imenisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kufanya mambo yangu kwa utulivu na kukamilisha majukumu yangu kwa fanisi zaidi. Pia imenisaidia katika kazi yangu naweza kufanya kazi bila kufikiria mambo mengi na kuifanya kwa umakinifu na usanifu.

Napenda kuamka na jua na pia kulala mapema. Kuamka mapema, hunipa mwanzo mzuri wa siku, nikiwa na utulivu wa muda wa kupanga mambo yangu bila haraka. Asubuhi pia unifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye mwelekeo mzuri. Kulala mapema, hunisaidia kupumzika vizuri, kutunza afya yangu, na kuamka nikiwa na akili timamu tayari kukabiliana na majukumu ya siku ambayo inayofuata.

Ndiyo, natoa sadaka na michango kadri ninavyoweza. Ninaamini kusadia wengine ni jambo la muhimu sana hata kama ni kidogo. Ninafanya hivyo kwa moyo wa heri bila kutarajia chochote badala yake. Kunifanya nijisikie amani moyoni na kunanikumbusha kuwa kuna watu wanaohitaji msaada zaidi yangu. Pia, naamini kuwa sadaka huimarisha mshikamano, huruma na upendo katika jamii na huu changia kuleta mabadiliko chanya maishani mwa mwingine.

Mafanikio niliyoyapata kazini ni kuimarisha ujuzi wangu na kuaminika zaidi katika majukumu niliyopewa. Nimeweza kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Jambo lililoongeza imani na wasimamizi wangu na wenzangu. Pia nimefanikiwa kufanya kazi vizuri na timu, kushirikiana na kimawazo na kutoa changamoto kwa utulivu na ufanisi. Kupitia uzoevu huu, nimejifunza kubeba majukumu makubwa zaidi kuchukua maamuzi kwa ujasiri na kukua kitaaluma Huku nikiongeza kujiamini kazini.

Ninapenda kusherakea siku yangu ya kuzaliwa kwanjia ya kawaida lakini nyefuraha. Kwa kawaida, ninandaa muda na familia au marafiki wakaribu, tunakula pamoja, tunacheka na kushirikiana hadithi au kumbukumbu mzuri. Pia napenda kmupa muda kidogo, nafsi yangu, nikijitafakari na kuangalia mafanikio niliwapata, mwaka liopita, na kuweka malengomapya ya mwako ujao. Mara nyingine napenda pia kusharekea kwa kufanya kitu kipya au chakufurahisha kama kutembea nje au kufanya shughuli zinazo zipenda ili siku hiyo iwe ya kipeke na isiyo sahaulika.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili. Imani huniunganisha na kitu kikubwa zaidi. Inanipa muongozo katika maisha na kunisaidia kufanya maamuzi sahihi. Maadili kwa heshima, huruma na kusaidia wengine ni muhimu sana. Kwani huchangia uhusiano mzuri na watu wengine na kufanya nijisikie na amani moyoni. Pia ibada na maombi hunisaidia kujitafakari, kuimarisha moyo na kuwa na matumaini katika wakati wachangamoto.

Ndiyo, nimewahi Kulima. Ingawa haikuwa kwa kiwango kikubwa. Nilijifunza umuhimu wa uvumilivu, bidii na kupanga muda vizuri. Kulima kunanifundisha kuthamini kazi ya mikono, kushirikiana na wengine na kusubiri matokea kwa subira. Pia kunanifundisha jinsi ya kuyazingatia mazingira na kutumia rasilimali kwa busara. Kupitia uzoefu huu, nimeelewa dhamani ya chakula tunachokula kila siku na umuhimu wa kushirikiana na jamii katika kazi za kilimo.

Ndiyo, nimewaifanya kazi ya kujitolea mara kadhaa. Nimesaidia katika jami yangu kwa kushiriki katika shughuli za kusaidia maskini, kusafisha mazingira na kushirikiana na watoto wadogo katika shule za kijami. Kufanya kazi ya kujitolea, kunanifanya njisikia furaha moyoni, kunanisaidia kuelewa changamoto za wengine na kuinua morali ya kusaidia bila kutarajia malipo. Pia, kuna nifundisha ustaarabu, uvumilivu na umuhimu wa kushirikiana na wengine ili kuleta mabadili kuchanya katika jami.

Ninajenga mahusiano mazuri na wafanyikazi wengine kwa heshima, kusikiliza kwa makini na kushirikiana kwa moyo wa dhati. Napendelea kujenga uaminifu kwa kutimiza ahadi zangu na kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada. Pia napenda kushiriki mawazo, kusherehekea mafanikio madogo ya kila mmoja na kushugulikia changamoto kwa utulivu na kwa njia ya pamoja. Kwa kufanya hivi mahusiano yanakuwa thabiti ya mazingira ya kazi yanakua yenye ushirikiano na timu inafanikisha malengo kwa ufanisi zaidi.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakabili katika mtazamo chanya na kwa maandalizi. Kwanza, najitahidi kuelewa sababu na malengo ya mabadiliko hayo. Kisha, napanga jinsi ya kuyatekeleza hatua kwa hatua. Nikishirikiana na wenzangu ili kuhakikisha kila mtu anaelewa mabadiliko na nafasi yake. Napendelea kuangalia changamoto kama fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi wangu na pia kufanya kujitahidi kwa vumilivu kubadilika haraka kadri inavyohitajika ili nifanikishe matokeo kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Kunaniweka karibu nao na kunifana nijisikie furaha, mchangamfu na hata uondoa msongo wa mawazo. Napenda kuona furaha yao, tabasamu zao na jinsi wanavyojifunza kupitia mchezo. Changamoto ndogo niwegaji wa hali halisi. Kuchezza nao pia unanifundisha uvumilivu, huruma na jinsi ya kushirikiana kwa ishima na wengine. Zaidi yaote kina nikumbusha kufraia mambu madogo maishani kuishi kwa sasa na kuzingadia zamani ya maishani wao kila siku.

Napenda kucheza michezo inayohusisha ubunifu na changamoto kidogo kama vile michezo ya kuigiza kupanga mkakati au mchezo wa nje wa mpira wa miguu. Michezo hii hunifanya nifurahia na kwa sababu pia hunipa nafasi ya kushirikiana na wenzangu, kufikiria haraka na pia kutumia nguvu kwa furaha. Pia mchezo hunisaidia kupumzika kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mchangamfu na tayari kwa shughuli nyingine za siku.

Napenda kekitamu na yenye ladha ya asili. Hasa zile zinazo tengenezwa kwa matunda kama keki ya tufa au keki ya chokolieti yenye vipande vya matunda ndani. Napenda pia zile zenye ungalaini na icing kidogo ambazo si tamu sana lakini unifanya njizikie furaha. Keki kama hii unikumbusha shierehe na wakati wakushirikiana na familia na marafiki na kunipa hisia za furaha na utulivu moyoni.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni pale nilipokuwa nikiwa kwenye tukio la jali indogo ya gari. Ingawa akuna mtu aliejiruhi vibaya ilikuwa ya hofu sana kuona magari yakipita kwa kasi na zikele na haoni zikitisha. Tukio hilo linifundisha kuwa kila wakati ni muhimu kuwa makini, kuzingatia salama na kutokosa tadarima madarakani. Pia ilinifanya kudhamini maisha zaidi na kuwa makini kwa hali zinazoweza kuwa hatari bila kutarajua.

Mazingira ya kazi hubeba kuwa mazuri pale ambapo kuna heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri kati ya wafanikazi na viongozi. Pia ni mazuri ikiwa kuna mpangilio mzuri wa kazi rasilimali zinatosha na pia nafasi ya kujifunza na kukuza ujuzi ipo. Mazingira ya kazi yenye furaya pia yanahusisha kutambua mafanikio, usherakia kila hatua muhimu na kutua msaada pale inapoitajika na wafanikazi.

Timu ninyoipenda ni Manchester United. Ni timu moja kubwa na maarufu sana duniani. Napenda kufatulia jinsi wanavyocheza. Mbinu zao na zamazambulishi na ulinzi na jinsi wanachezaji wanavoshirikiana kama timu. Pia historia yao ya ushindi na changamoto nyingi hunifanya ni dhamini juhudi na uvumilivu unawitajika katika micheza mpira wa migu. Nifuraha kuwana wanaposhinda mechi muhimu na kushirikiana na wengine wa timu zingine kusherekia ushindi wao.

Ninajihusisha na masomo ya biashara na uchambuzi wa data ambapo nasoma jinsi ya kutumia taarifa, kuboresha ufanisi wa biashara na kufanya maamuzi sahihi. Nachagua njia hii kwa sababu ninahamu ya kuelewa mfumo wa biashara, kuchambua data na kuona jinsi ujuzi huu, unavyoweza kusaidia kampuni kufanikisha malengo yao. Kitu kinachonipenda zaidi katika hii masomo ni venye inasaidia kutatua matatizo halisi ya biashara na kuona matokeo ya uchambuzi wa vitendo. Changamoto zinazokabiliana nazo ni wakati mwingine data nyingi ni mingi au ngumu kuchambua au wakati kunakua vigumu kupata taarifa sahihi kwa miradi fulani Pia baadhi ya masomo yanahitaji umakini makubwa wa uvumulivu ili kuleta mbinu za uchambuzi wa data na mahesabu yanayohusiana nayo Kwa kama ningependa kubadilisha kitu, ningependa kuwa za mazoezi zaidi ya vitendo na miradi ya kweli ya biashara ili kuunganisha nadharia na vitendo Hii ingeniwezesha kupata ujuzi wa moja kwa moja, wakuongeza kijamii nakujiamini katika kufanya uchambuzi wa data na kutoa mapendekezo ya kibiashara yanaoweza kutekelezwa.

Napotaka kustarehe napenda kufanya shuguli zinazoneweka kimoyo na kifikira sisawa. Mara nyingi napenda kusoma vitabu vizuri, kusikiliza mziki, naponipendeza na pia kutembea nje katika eneo tulivu ili kupumzika na kufraya hewasafi. Wakati mingine napenda kutazama filamu au kipindi kidogo cha televisheni au kushirikiana na familia na marafiki kwa mazungumza ya furaha. Shuguli hizi unisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kunifanya na jisikia mchangamfu na kunipanguvia kuendele na shuguli za kila siku kwa furaha.

Ndiyo, ninapenda asali sana. Napenda ladha yake asili na tamu kidogo au jinsi ilivyo laini kwenye kinywa. Maranyingi naitumia kwenye chai, maziwa ya moto au hata kama kiungo kidogo kwenye chakula kama vile mkate au matunda. Asali pia inafaida kwa afya kama kusaidia kupunguza homa ile homa ndogo ama kuimarisha kinga ya mwili na kutoa nishati ya haraka. Zaidi ya yote asali hunipa hisia ya utulivu kunikumbusha asili na pia kunifanya nijisikie vizuri kimwili na kifikra.

Sera muhimu sana ya kampuni ni ile inayo hakisha heshima, usalama na haki kwa wafanyi kazi wote. Kwa mfano, sera ya usalama kazini, sera za usawa na za kutodhulumiwa na sera za maendelea ya wafanyi kazi ni muhimu sana. Pia, sera zinazuimiza uwazi, mawasiliano mazuri na uwajibikaji husaidia kampuni kufanya kazi kwa ufanisi na kuunda mazingira mazuri ya kazi. Kampuni yenye sera tabiti na za haki hutoa mutisha kwa wafanyi kazi na huimarisha uaminifu.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kuchukua hatuwa za kupanga na kupumzika ili kuthibiti hali hiyo. Kwanza, najitenga kidogo, nikapumzike kwa kupumwa kwa kina au kutembea kidogo ili kuondoa mawazo mabaya. Kisha, napanga vipaumbele vyangu, nikaweke kazi muhimu kwanza na kuhagawa muda kwa kazi ndogo ili zizidi ipia. Alafu pia napenda kushirikiana na wenzangu na ukuuliza msaada pale na apoyitajika. Kwa ni kushirikiana, kuna pumukuziza mzigo na mawazo na pia kuweza kufanya kazi vyama.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kufanya mambo usiku. Asubuhi hunifanya nijisikie mtulivu, mwenye nguvu na mwenye mwelekeo mzuri wa siku. Napenda ule utulivu wa mapema kabla shughuli hazijaanza kwa kuwa hunipa muda wa kupanga mambo yangu, kufikiria mpango na pia kuanza kazi kwa umakini zaidi. Kuamka mapema pia kunanipa nafasi ya kufurahiya hewa safi, kuona mandhari asubuhi na kufanya mazoezi madogo au kutafakari bila usumbufu wowote.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya wazi, yenye eshima na kusikiliza kwa makini. Napenda kuzungumza na ana kwa ana kwa mtu inapoezekana kwa sababu usaidia kwelewana vizuri zaidi, lakini pia nadhamani mawasiliano ya simu na ujumbe pale inapoitajika. Kwangu, muhimu zaidi ni uwazi, uaminifu na kutumia luganzuri, hili kila mtu ajisikie kusikilizwa na kudhaminiwa katika mazungumzo yetu.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti za Tukio kadhaa. Maranyingi ni kwa ajili ya kutamasha, michezo au hafla za burudani kama sinema au maonyesho ya muziki. Kununua tikiti, kunanipa furaha ya kutegemea Tukio hilo na kutengeneza matarajio mazuri. Pia, maranyingi huwa ni njia nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki kuunda kumbukumbu mzuri na kufurahia wakati pamoja na watu wengine tunaowapenda.

Wakati ya mgogoro na mtu, napendelea kukaa kimia kwanza na kusikiliza kwa makini ili kwelea upande wake na sababu za mgogoro huo. Kisha na jitahidi kuzungumza kwa utulivu kwa heshima na kuepuka maneno ya asira au lawama. Napendelea kushirikia na kutafuta suluwisho ambalo lina kubalika kwa upande wote. Badalaa ya kuendelea na ugumvi huo. Pia napendelea kuzingatia ukweli wa kutoa hoja zenye nyamantiki huku nikia kisha tunelewana na kueshimiana.

Napenda mambo katha kuhusu shirika langu. Kwanza, napenda mazingira ya kazi enye heshima na ushirikiano ambapo kila mtu anayimizwa kushiriki mawazo na kusaidiana. Pia, napenda wazi ambao upo kati mawasiliana ya viongozi na wafanyakazi. Jambo linalofanya ni jisikia kudhaminiwa na kusikilizwa. Zaidi ya hayo, napenda fursa ya kujifunza kukua kitaaluma ambazo shirika limiweza kupatupatia. Pamoja na masisitizo yake kwenye kufanya kazi kwa ubora na kufikia malengo kwa pamoja.

Ninashugulikia tatizo kazini kwa mtazamo wa kimkakati na utulivu kwanza najitahidi kuelewa chanzo cha tatizo kwa kusikiliza pandezote zinazoushika na kusanya tarifa muhimu. Kisha napanga hatua za kushugulikia tatizo kwa wazi nikitumia mbinu za ushirikiano na uzingatia sawa. Napendelea kutafuta suluhisho linalofa kwa pande zote badala ya kutoa maamuzi ya haraka bila kufikiria.

Kwa ujumla, sipendi sana kuzungumza kuhusu siyasa kwa kina. Ni kizungumza na pendelia kufanya hivyo kwa mutazama wa heshima na kusikilizana bila mabishano au kulazimisha maoni. Namini ni kila mtu na maoni yake. Hivyo ni muhimu kuzungumza kwa utulivu na kuwelewa mutazama wa tofauti. Asa pale mazungumzo yanapokuwa ya kujifunza badala ya kugombana. Hii nasaidia kuwa na mutazama wa chanya katika mambo ya kisiyasa.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Napenda ladha yake ya kipeke na jinsi halivo mwepesi kumengewa au kulwa na ugali na vyungo vingine. Samaki pia ni chakula chene afya hasa akipikuwa vizuri kwa kuchemushwa kuchomo au kukaangwa kidogo. Kwa ni hutua protini na mafuta yenye manufaa kwa mwili. Kula samaki, kuna nifanya nijisikia nimeshiba vizuri, inanipa nguvu, na pia nisaidia na afya ya moyo na akili.

Filamu ninaipenda zaidi ni the pursuit of happiness. Kwa sababu, inatoa somo kubwa kuhusu uvumilivu, matumaini na kutoka tamaa hata hali ilapokuwa ngumu. Ni filamu ya drama na inanigusa sana kuhisia kwa jinsi inavionyesha maisha halisi na changamoto za kila siku. Na kumbuka mara kwanza nilipoyona ilinifanya nifikiria sana kuhusu maisha na malengo yangu ya magaki maisha. Niliyamasisho na rafiki yangu aliniambia ni filamu ya kujifunza na ya kutia moyo. Kitu kinachonipendeza zaidi ni jinsi muusika mkuu anaviondelea kupambana na maisha idlicha vikwazo vingi. Kwa vile nangependa kuyona tena kwa sababu ni mara ninapoyona napata motisha mpia na kukumbusho muhimu wa kujiamini kufanya kazi kwa bidi na kutokata tamaa maishani.

Napendelea chakula chenye ladha ya tamu kidogo na yenye asili. Kama vile matunda, samaki na vyakula vilivyopakwa vizuri. Napenda pia chakula chenye ladha ya kipeke na mchanganyiko wa viongo. Lakini kisicho na mafuta mengi au ushujua. Chakula kama hiki hunipa furaha, huchangia afya yangu na hunifanya nijisikia nimeshiba vizuri bila kuchosha mwili. Zaidi ya yote napenda chakula kinachongeza nguvu, kunisaidia kuwa makini na kunifanya nijisikia vizuri kimuli na kifikira.

Ndiyo, nimawai kushiriki mashindano katha katika maisha yangu. Yalikuwa mashindano ya kawaida, lakini yalinipo uzoefu mzuri wa kujifunza, kujaribu uwezo angu na kukuza nidhamu ya wiki binafsi. Kushiriki mashindano kulinifundisha kujiamini, kufanya mandalizi ya kina, na kushindana na heshima bila kudhulumu wengine. Ingawa si kila mara nilishinda uzoefu huo ulinisaidia kuwa kimaadili, kitaaluma na kujifunza kutokana na makosa yangu, na kutamini juhudi uvumilivu na nidhamu zinazoitajika, fanikisha malengu.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii huzaa matunda. Niligundua kuwa mafanikio hayaji mara moja bali kupitia juhudi za muda mrefu, mipango thabiti na kushughulikia changamoto kwa hekima. Pia nimejifunza umuhimu wa kushirikiana na wengine kuwasikiliza na kuthamini uzoefu wa kila mtu. Kwani kila mtu ana kitu cha kufundisha. Zaidi ya yote hekima nyingine muhimu ya kudhamini maisha na kila hatua ndogo tunayopiga. Kwa sababu, hata mambo madogo ya naweza kuleta furaha na mafanikio makubwa badaye.

Kwanza, ninapofanya kazi na panga ratiba yangu na kuangalia majukumu muhimu ya siku hiyo. Na pima ni kazi gani inahitaji kipaombele cha juu, kisha nianze na zile ambazo ni muhimu zaidi ili kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati. Mara nyingine, napitia barua pepe au taarifa muhimu ili kuona kama kuna jambo la dharura. Pia, napanga muda wa mapumziko madogo ili kushughulikia kazi kwa umakini zaidi.

Ili kukamiliza kazi kwa wakati, napanga kazi zangu kwa mpangilio waki paumbele ni kizingatia zile zinazoitaji kipaumbele cha juu kwanza. Napanga muda maaalumu kwa kila kazi na kizingatia umuda wa mapumziko ili kuepuka uchovu. Pia nakisha nafota mpangilio huo bila kushindwa ala kuondua vikuwa zo vingine mbao vinaweza kuchelewasha kazi kama kuingiliwa mara kwa mara au sumbufu wazimu. Mara nyinginye napunguza mambo ya sio ya lazima ili nizingatia kazi zile zilizo muhimu pekea.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya kawaida lakini yenye furaha na kumbukumbu nzuri. Mara nyingi napenda kusharekea na familia na marafiki wa karibu, tukiangalia filamu, kucheka pamoja na kushirikiana hadithi au kumbukumbu za furaha. Nakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa ninaipenda zaidi ilikuwa pale tulipokusanika nyumbani, tukakula chakula kizuri. Keki ilikuwa tamu, pia tulifanya michezo ya pamoja. Keki yenyewe ilikuwa ya chokoleti lenye icing kidogo, pia kulikuwa na chakula ambayo ilikuwa ya ladha thamu na asili. Kwa siku ijayo ya kusherekea kuzaliwa kwangu, ningependa kupokea zawadi yenye maana kama kitabu kizuri na kitu cha kukumbuka. Ambacho, kita nifahimisha kwamba mtu amefikiria kuhusu mimi kwa upendo. Sherehe hizi hufanya siku hiyo kuwa ya kipekee, yenye furaha na kukumbukwa kwa muda mrefu.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni kuthibiti wakati wakupanga vitu vizuri wa maisha yangu. Hii nginiwezesha kufanya kazi nyingi kufanisi zaidi kundoa msongo mawazo na kuwa na munda wakutosha kwa familia, marafiki na kujitunza. Pia ningependa kuwa na uwezo wakujifunza haraka na kuweloa mambo mapia kwa uraisi. Kwani ngini saidia kukabiliana na changamuto mpia na kufanya maamuzi bora na kukua kita aluma na kimaadili.

Ninaifadhi pesa kwa mpangilio makini na nidhamu. Kwanza, napanua bajeti yangu kila mwezi nikigawanya mpato yangu kati ya matumizi ya lazima akiba na matumizi madogo ya burudani. Kila mwezi ninaweka kiasi flani kwenye akounti ya akiba ili kuakisha ninaifadhi kwa dharura au malengo ya badaye. Pia napendelea kulinganisha bei ya kabla ya kunua kitu kingine. Kuepuka matumizi ambayo siyo ya lazima na kutumia pesa kwa busara.

Ninatumia muda wangu wa mbure kwa njia inayonilea akili, mwili na moyo. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu au makala ili kuongeza maarifa na kusikiliza mziki ili kpumzika na kondoa msongwa mawazo. Wakati mwingini, napenda kutembea nje au kufanya mazoezi madogo. Jambo ninaloongeza nguvu na afya. Pia napenda kutumia muda huu kushirikiana na familia na marafiki, kucheka pamoja au kushiriki katika shughuli za burudani kama kutazama filamu au mchezo.

Mimi nasomea habari mtandaoni kutoka tovuti za habari zinazotambulika na zenye uthibitisho. Kama vile vyombo vya habari vya kimataifa, magazeti makubwa na majukua ya utafiti ya kitaaluma. Napendelea kusoma habari kutoka vyanzo vinavyothibitisha ukweli na kuepuka taarifa zisizo sahihi au za udanganyifu. Pia mara nyingine napitia majukwa ya serikali, mashirika ya afya na vyuo vikuu kupata habari za kina na za kuaminika.

Kwa kawaida nafanya mazoezi mara tatu hadi mara nne kwa wiki. Sio lazima yawe mazito sana kila siku. Wakati mungine ni kutembea raka mazuwezi ya kunyoosha mwili au hata mazoezi ya nyumbani. Nafanya hivi ili kuweka mwili na akili katika hali nzuri, kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Kuna wakati mwingine naweza kufanya kidogo zaidi au kidogo kidogo kulingana na ratiba na hali yangu ya mwili navyojihisi.

Unapenda kutazama mchezo zaidi kuliko kucheza, hasa pale kunapokuwa na mechi muhimu au mashindano makubwa. Kuna kitu chakipeke sana kwenye kutazama mchezo ambacho ni isia na msisimuko na jinsi watu wanavyo angushe niyo katimu zao. Mpira wa migu unanivutia zaidi kwa sababu una mbinu nyingi kiasi, na pia inamanambu mingi katika dakika za mwisho. Pia napenda kufuatilia mijadala baada ya mechi kuchambua uchezaji na wachezaji jinsi walivyo fanya katika mchezo.

Napenda sana juisi ya embe, kwa sababu inaladha tamu na yaasili na harufunzuri inayovutia hata kabla kulionja. Kila ninapokunywa juisi ya embe na hisi kama ninapata ladha halisi ya tunda lenyewe, hasa ikiwa limetengenezwa nyumbani bila kuongeza sukari nyingi. Huwa inanifanya nijisikie freshi na hunipanguvu hasa wakati wajoto au baada yasiku ndefu. Wakati mwingine napenda kuichangaya na machungwa, wakati mwingine mchanganyiko huu ambao huu leta ladha ya kipekee kati utamu na uchachu kidogo.

Ndiyo, napenda kupiga picha hasaa picha za mazingira au matukio ya kila siku. Na nifurahisha kunasa muda mahali au mandhari nzuri ambayo mara nyingi watu hupita bila kuzingatia. Kupiga picha pia unisaidia kuona kitu kwa mtazamo tofauti na kunifanya niwe makini zaidi na maelezo madogo madogo. Sipigi picha kwa taluma lakini nafanya kwa kujifurahisha na kuhifadhi kumbu kumbu. Picha pia zina nisaidia kukumbuka safari, marafiki na nyakati nzuri na wakati mwingine huzua hisia nzuri hata baada ya muda mrefu wakupita.

Ndiyo, napenda kuogelea hasa wakati wa joto au ninapohitaji kupumzika. Kuogelea hunisaidia kutuliza mwili na akili na ni mazoezi mazuri kwa sababu yanahusisha mwili wato bila kuchosha sana viungo. Pia napenda ile hali ya utulivu ninayohisi nikiwa majini. Siogelei kila mara lakini nikipewa nafasi ya mazingira mazuri kama bwawa au ziwa salama huwa nafurahia sana. Kwangu, kuogelea ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru kidogo.

Ningependa kuitembea Japani kwa sababu inaunganisha utamaduni na una wakala wa maisha wa kisasa. Nimevutiwa na nidhamu ya watu wake usafi wa teknolojia ni wa hali ya juu pia. Nimesikia pia kuwa chakula chao ni kizuri sana chenye asili. Nikiwa huko, ningependa kuona mji wa Tokyo na Kyoto, pamoja na mahekalu na miti ya cherry blossom. Nikiifikira safari hiyo nahisi furaha na msisimuko kwa sababu ingekua nafasi ya kujifunza, juu ya tamaduni mpya na kuona dunia kwa mtazama mpya ambayo ni tofauti.

Kwa maoni yangu, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na sifa kathaa muhimu. Kwanza ni aaminifu kwa sababu watu mfuata kiongozi wanaye muamini. Pili ni mawasiliano mazuri. Hili yaweze kueleza mali yangu kwa wazi na kusikiliza mawaza wengine. Pia, kiongozi mzuri anaitaji uruma na haki. Ajaliwe kuelewa watu wana anaogoza na kuwaheshimu. Mwisho ni muhimu awe na maono na uwezo wa kufanya maamuzi hasa wakati wa changamoto. Sifa hizi huu msaidia kuongoza kwa mafanikio na kuleta maendeleo.

Kwa kawaida, nakunywa takribani glasi sita hadi nane za maji kwa siku, ambayo ni sawa na takribani lita moja unusu hadi lita mbili. Hii inanisaidia mwili kushikilia afya, kuondoa sumu na kuufanya mfumo wa mwili kufanya kazi vizuri. Wakati mwingine nakunywa zaidi ikiwa ni siku ya joto ama baada ya mazoezi au nikihisi kiu sana. Maji pia hunisaidia kuzidi kuwa makini, kuhifadhi nishati, na kuwa na ngozi yenye iliyo nzuri. Kwa hiyo, ni sehemu muhimu katika siku yangu.

Ninapenda zaidi mwezi wa disemba. Ni mwezi wakipekee kwa sababu unapunguza joto la mwaka, unaleta hisia za furaha na mara nyingi watu wanafanya sherehe au kukutana na familia na marafiki. Pia ni kipindi cha mapumziko kidogo na kuangalia nyuma mwaka uliopita jambo linalonipa wakati wakutafakari na kupanga mambo ya jayo. Nakumbuka pia mandhari, mapambo na taa baridi kidogo yenye hewa safi ambayo hunifanya nisikie tulivu na mwenye msisimuko wakati huo.

Kila siku natumia kadhaya za Digiti kusaidia kazi na maisha za kila siku. Kwa mfano, kompyuta na simu ya mkononi ni muhimu kwa mwasiliano, kazi na kutafutia aahh mm taarifa. Pia natumia programu za barua pepe kama Gmail pamoja na kalenda ya digitii kupanga ratiba zangu Kwa kazi za kitaaluma, natumia Microsoft Word, Excel na Google Drive kuhifathi na kushiriki faili.

Ndiyo, napenda kula popcorn. Ni vitafunwa raisi lakini vina burudisha sana hasa wakati wa kutazama filamu au kupumzika. Napenda zaidi popcorn zenye chumvi kidogo lakini wakati mwingine na furahia pia zilizo na ladha ya karame. Kinachonivutia ni kwamba popcorn ni nyepesi, hazichoshi tumbo haraka na ni raisi kutengeneza nyumbani. Kwangu popcorn ni sehemu ya burudani na wakati wa kupumzika ndio wakati ambao naeza ikula vizuri nikiwa na marafiki.

Likizo yangu ya ndoto ningependa iwe ufukweni, mahali ambapo penye bahari safi na utulivu. Ningependa kuenda kwenye kisiwa chenye mandhari nzuri, mchanga mweupe na upepo monana. Mazingira ya kuwe ya unifanya njisikia uhuru ni mesau kabisa msongwa mawazo wa kila siku. Nikiwa huko ningependa kuogelea, kutembelea ufukweni, kupiga picha na kuangalia macho ya jua. Pia ninge furahi kuonja vyakula vyakinyeji na kusikliza mziki wa pole pole jioni. Ningependa kusafiri na familia urafiki wa karibu, watu na ujiisi huru na wa. Kwa likizo hiyo ningeitaji zaidi kupumzika kuliko kutembea sana. Lengo lingekua kutuliza akili, kufurahia mazingira na kurudi nikua nimejia nguvu mpia na mawazo mazuri.

Kusubiri kwenye mstari kwa kawaida, kunanifanya njisikie kidogo, mwenye uvumilivu kidogo na uchovu wa muda. Hasa hisia mwa mstari ile ambao ni mrefu. Wakati mwingine huzua hisia za hasira kidogo au kutaka haraka malengo yangu yafanikishwe Lakini pia mara nyingine napata fursa ya kutafakari, kusoma simu, au kuangalia watu wengine ili muda upite haraka. Kwa hiyo, ingawa si jambo linalopendeza sana napita kwa subira kadri niwezavyo.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni hasa kabla ya kununua kitu au kujaribu huduma mpya. Hunisaidia kupata mitazamo tofauti na kujua uzoefu wa watu wengine kama mazuri au mabaya. Wakati mwingine maoni huwa ya kuchekesha au ya kushangaza, jambo linalofanya kusoma kuyafuraisha zaidi. Hata hiyo, siamini kila kitu moja kwa moja. Napenda kuchuja maoni, kuangalia yaliorudiwa na watu wengi na kuchukua yaliyo na hoja za kueleweka.

Napenda kuenda madukani asubui aujioni, mapema. Asubui huwa na utulivu zaidi hakuna msongamano mkubwa na ninaweza kuchagua vitu kwa haraka bila presha. Jioni mara pia huwa na sababu za kazi nyingi tayari zimeisha, lakini bado maduka ya jajaa sana. Sipendi sana kuenda madukani wakati wa saa za kelele au muushu wa wiki kwa sababu huwa na foleni ndevu na kelele. Kwa hio nachagua muda ambao utanifanya nijisikie huru ndio nisichoke sana.

Mara nyingi nafanya mazoezi asubuhi. Asubuhi mwili bado umepumzika na kufanya mazoezi kuna nipanguvu na nishati kwa zikunzima. Pia hunisaidia kuweka mwili na akili kwenye hali mzuri kabla ya shughuli zingine za siku. Wakati mwingine kama ratibaimebadilika na weza kufanya mazoezi jioni. Hasa baada ya shule au kazi ili kupunguza mafikira na kuondoa uchovu. Lakini asubuhi ndio napendelea zaidi kwa sababu hunifanya nijisikie tiari kwa kila kitu ambacho kiko mbele.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni wakati nilipotambua kile ninachotaka kufanya na maisha yangu. Ilikuwa nikipindi cha kujitafakari, kujifunza kutoka na makosa na kujitambua zaidi. Tukio hilo linisaidia kuweka malengo wazi na kuanza kufanya maamuzi yenye mwelekeo mzuri. Tangu wakati huo nimekua nikijiamini zaidi, kufanya kazi kwa bidii na kuthamini kila hatua ndogo ya maendeleo. Lilikuwa tukio lilonibadilisha kifikira na kunifanya nione maisha kwa mtazamo chonjo zaidi.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ni wakati nilipokuwa ni kicheza na marafiki zangu shuleni. Tulicheza mchezo mbalimbali ya shambani kama kuzikina na mpira wa miguu na mara nyingi tulicheka sana bila kuchoka. Nilikuwa pamoja na marafiki zangu wa karibu na baadhi ya ndugu zangu. Na tukio hilo lilikuwa maalum kwa sababu tulifuraia bila wasiwasi wowote, tukijisikia huru na kufuraia kamili. Kila mtu alikuwa anajihisi vizuri, anaangalia na kucheka na kucheza bila mipaka. Nikikumbuka kumukumbu hiyo nahisi fini furaha na ninautulivu na mara nyinginya unifanya nihisi nostalgia kidogo kwa wakati mzuri ya utotoni ambao hauwezi ruti tena hivi.

Somo la sayansi nalo lipenda ni baolojia. Na navutiwa sana na jinsi viumbe vya uhai vinavyofanya kazi kutoka seli ndogo kabisa hadi mifumo changamano ya mwili wa binadamu. Pia ni ajabu kuona jinsi mimea na wanyama vina vyoendana na mazingira yao na jinsi kila kitu kina ushirikiana wa kipekee. Napenda pia kujifunza kuhusu afya, binasaba na ukwaji wa mwili kwa sababu kuna nifundisha mambo ya msingi ya maisha na kunanisaidia kuelea ulimwengu unaotuzunguka.

Rafiki yangu, wa karibu zaidi ni mtu niliyemfahamiana naye shuleni. Tulianza kama marafiki wa kawaida, lakini kadri mda ulivyopita tulizidi kuzoeana na kuelewana zaidi. Tuligundua kuwa tuna mambo mengi yanayofanana kama njia ya kufikiria na mambo ya tunayopenda. Mara nyingi tunapenda kuzungumza, kucheka na kusaidiana hasa wakati wa masomo au tunapokuwa na changamoto binafsi. Pia hupenda kutumia muda pamoja ili, tuweze kutembea, kusikiliza mziki na kushirikiana kimawazo kuhusu maisha. Kinachomfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu na uwezo na kunisikiliza bila kunihukumu Nampenda rafiki yangu kwa sababu yuko nami kila wakati kwa furaha na pia wakati wa shida Kwa ujumla ni mtu ninayemthamini sana na nimemchukulia kama sehemu muhimu ya maisha yangu.

Napenda kusoma vitabu vya elimu na maendeleo ya binafsi, pamoja na adithi za kubuni, zile za ambao ni za riwaya. Vitabu vya elimu unisaidia kujifunza mambo mapya kupanua ufahamu na kuboresha namna ya kufikiria. Riwaya kwa upande mwingine hunipa burudani na kunipeleka kwenye dunia tofauti kabisa. Pia napenda vitabu vya historia na sayansi ya jamii, kwa sababu vinasaidia kuelewa watu, tamaduni na matukio mbalimbali ya dunia.

Napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika. Kusoma unipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kupata mitazamo tofauti na kupumzisha akili. Pia unisaidia kuongeza msamiati na kuwelewa dunia kwa upana zaidi. Hata hivyo, kuandika nako ninakupenda hasa ninapohitaji kutoa mawazo zangu wa kujieleza. Kuandika unisaidia kupanga fikra na hisia zangu vizuri. Kwa hiyo, ingawa kusoma ndiko kwa napenda zaidi vyote vili vina mchango muhimu katika maisha angu.

Mazoezi yangu ya kila siku huwa rahisi lakini ya kusaidia mwili. Mara nyingi nafanya kutembea kwa kasi, kunyoosha mwili na mazoezi madogo ya nyumbani kama push-ups au squats. Wakati mwingine napenda pia kukimbia kidogo ili kuongeza pumzi na nguvu. Kwa kawaida nafanya mazoezi mara tatu hadi mara nne kwa wiki kutegemea na ratba yangu. Asubuhi ndio wakati ninapoupenda zaidi kwa sababu hunipea nishati na kunifanya najisikia tayari kwa shuguli za siku nzima. Baada mazoezi nahisi mwili kuwa mwepesi akili kuwa tulivu na hali ya moyo kuwa nzuri. Hunisaidia kupunguza stress na kunifanya nijiamini zaidi kwa ujumula. Mazoezi ni muhimu katika sehemu yangu ya maisha ambayo inanifanya njisikie mwenye afya na mwenye mguvu.

Kitendo cha wema nilai kufanya ni kusaidia ndugu yangu wa karibu kumaliza kazi ngumu ya shule walipokuwa na shindwa. Nilichukua muda wangu kumwonyesha jinsi ya kufanya kazi hiyo, kuatua kuatua na kuwamangua mkono bila kumukumu. Kile kitendo kili nifuraisha ya kwamba kusaidia wengine kwamba wasafi uleta furaha si tu kwa mtu unayomsaidia bali pia kwa wewe mwenyewe. Nikikumbuka nahisi kuridhika na furaha ndugo kwa kuwa nilifaya jambo la maana kwa mtu mwingene.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, lakini si kila siku. Napenda hasa pizza, burger na fries kwa sababu ni rahisi kupata na ladha ni nzuri. Ni chaguo zuri pale ninapokuwa na haraka au nahitaji kitu rahisi cha kula. Hata hivyo, spendi kula chakula cha haraka kila mara kwa sababu si kizuri kwa afya, kama chakula cha nyumbani au vyakula vya asili. Kwa hiyo, napenda kula mara chache tu kama burudani na kuhakikisha pia ninakula vyakula vya lishe.

Chumba nina cho kipenda nyumbani ni sebule. Nina kipenda zaidi kwa sababu ni nafasi ya utulivu na starehe a mbayo chumba hicho kinatoa. Sebule ni mahali a mbapo familia ina kusanyika na maranyinji kuna vizuri na mimeza na baadhi ya picha au mapambo ya nayofanya iwe ya kuvutia. Kina cho fanya sebule kiwe kipendeke ni hali ya starehe ya mwanga mzuri pamoja na nafasi ya kukaa vizuri na kuzungumza na familia wa marafiki. Pale mimi hupenda kutazama televishini, kusoma au kuzungumza na familia. Ni kika a ndani ya chumba hicho na hisi utulivu, furaha na usalama kama sisi ni sehemu ambayo ni yangu ya kupumzika Pia inipatia furaha ya muda, mzuri, wakuwa nyumbani.